Kusafiri nimesafiri sana. Maanake mimi napenda kutembea as one of my major hobbies. Ile wakati ni tulivu, nipo off, napenda kusafiri. Na mahala pengi nimesafiri pazuri ni kwingi. Yaani ata sijui ni taje gani niache gani. Maanake nimetembea Mombasa, nimetembea Tanzania, Rwanda, nimetembea Nairobi. Yaani mahala pazuri, yaani refreshed high ends areas mahali ambapo naeza kupumzisha mawazo yangu, kupumzisha mwili. Na kutulia pamoj na familia najua mi wenzo yangu napenda sana kusafiri kwingi. Nimesafiri mahali kwingi pazuri zaidi.

Chakula gani unachopenda kula jioni? Jioni napenda kula matunda, yani fruit salad. Kidogo ikakuwa na white meat, it's okay bila, ni sawa. Lakini haswa matunda na ama light meal. Iwe matunda ni salad ama ikue iko blended. Bora tu ni chakula light na iwe matunda. Manake wakati wa kulala, sihitaji chakula chingi. Nahitaji tu chakula ya kunifikisha hadi asubuhi. Asante.

Je, umewahi kutembelea ziwa au mto? Ndio, nimetembelea zote mbili, mto na ziwa. Manake mimi mwenyewe kulelewa, nimelelewa katika ule reserve, yani ushago. Mahali ambapo mto nauona kila siku na nautembelea kila siku. Ziwa nimetembelea ziwa la Indian Ocean, mara kwa mara, kwa vacation.